Mara nyingi nakuwa peke yangu, lakini kama kuna shughuli ya kufanya katika jamii, tunakuwa na atu ambao tunafanya nao hiyo shughuli, tukisha maliza, basi na rejea nyumbani, muda wa kucheza. Sina, mara zote huwanga napenda kutafakari, na penda kukaa pekee yangu kwa ajiri ya tafakari. Kwa upande wa marafiki, sina kabisa.

Kwa upande wa ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi? Ah, ni teknologia. Teknologia na penda kujifunza zaidi kwa sababu naona ina kuwa kila siku. Na ningependa kujifunza zaidi, niweze kuvuna zaidi kupitia teknologia. Na ujuzi huu nimesoma na diploma ya maswala ya teknologia, lakini pia natamani kuijua zaidi kwa sababu miaka niliyosoma ya nyuma na sasa ina zidi kukua kila siku. Ningependa kuijua zaidi, na pia natamani niendele kujifunza wakati wowote niko tayari kujifunza kuhusiana na suala ili. Kwa sababu niko serious sana.

Napenda kutumia computer zaidi kwa sababu, naona ni rahisi kwa matumizi, yani rahisi zaidi alafu Eh, sijui ni iwekeje hii, lakini computer naiona iko vizuri zaidi kwa matumizi. Yani nina vitu vingi naweza nikavifanya kwenye computer kuliko kwenye simu mfano kwenye issue ya kutumia maswala ya graphics, maswala ya Kwa sababu mimi nime somea maswala ya computer, kwa hiyonaona ni rahisi zaidi kutumia computer kuliko simu. Mambo mengi mi nayafanya kupitia computer. Lakini Ndio maana napenda zaidi computer. Computer ndio kila kitu. Ina vitu vingi zaidi kuliko simu.

Kwa wiki nategemea na kama takuwa nyumbani, katika ya wiki naeza nikafua, lakini asinimia kubwa waga nafua mara moja kwa wiki. Kwa mana kwamba, Jumatatu mpaka ijumaa niko kazini, ina maana hizi nguo, ntazikusanya. Kifika Jumamosi, ndo siku pekee ambao nafua, ntafua Jumamosi, nitahakishia ziko vizuri, nitapanga. Hivo, ni mara moja kwa wiki asilimia kubwa.

Nahimiza kwa kukumbusha katika malengo ambayo tumejiwekea katika timu husika kwamba tuweze kuyafikia. Kwa hiyo nawakumbusha tu wenzangu katika kuhakikisha. Kwamba kila mtu katika wakati wake, katika idara yake, katika kitengo chake, ana hakikisha kwamba anatimiza wajibu wake kwa hiyo ni katika hilo tu ni kuhimizana. Kwamba unamkumbusha fulani Hapo, ulitakiwa ufanye hivi vipi? Hivyo. Kuhakikisha mambo yanaenda katika hali ambayo tungependa wote kuifikia.

Chakula nachopenda kula hapo kati ya wali na ugali. Haa napenda ugali jamani. Ugali. Tena ugali wenyewe. Ule unga unga wa mahindi mahindi ya njano ule yamechanganywa na mtama Umeweka muhogo. Ukaweka ngano ile. Ngano safi ile. Ya kutoka shamba ile ambayo ijakobolewa. Hivo vitu. Ukieka na kauwele kwa mbali safi. Ugali miksa. Uo, haa, mi napenda ugari, afu nyama, nyama afu uchanganye, upike hiyo nyama, uchome hiyo nyama, iwe na kichuri, wakuria si unapenda kichuri. Atari, takula hapo, harafu pembeni kuwe na busara, ukimariza unashushia hiyo togo, acha.

Kwa maswala ya kufanya kazi na timu ilioko mbali, inategemeana na kazi husika. Kama inahitaji uwepo wangu katika eneo husika katika ile timu, basi itanilazimu niende. Lakini kama tunavyojua teknolojia kwa sasa imekuwa sana. Kama inahitaji ni maelekezo tu, basi tutaelekezana kwa njia ya simu, basi jambo litakuwa limefanikiwa. Na ikishindikana hivyo, kama linahitaji vitendo basi, twaweza tukapigiana video call. Tukapigiana kwa njia video, tukazungumza, tukaelekezana kwa vitendo, hivyo ikishindikana kabisa basi, ikanilazimu kufika kwenye timu ilipo basi, natekeleza wajibu kwa kufika eneo husika ili kuweza kutekeleza kazi husika katika timu hiyo.

Hali ya hewa ya leo, kuna hali ya mawingu, kama vile kuna mvua inakaa inataka nyesha lakini sivyo, kuna hali kama vile ya kamwanga ka jua jua kwa mbali, yaani kuna kaubaridi fulani hivi kazuri. Kuna baridi fulani hivi nzuri. Katika hali hii ya hewa, aaah, ni nzuri tu katika utendaji kazi wa aina yeyote, hata kama mtu yuko kwenye maswala ya kilimo. Yaani katika hii hali ya hewa, ningekuwa na shamba, basi ningependelea kuwa hapo shambani. Kama nipalizi hiyo, basi ningepalilia mpaka mazao yenyewe yakafurahi.

Malengo ya kila mwezi kazini kwa mantiki ya mshahara. Kwa sasa malengo yangu ya kila mwezi ni nachukua asilimia sabini ya mshahara na nauwekeza kwa ajili ya hapo baadaye. Natazamia, sitazamii kwamba nitakaa kazini kwa muda wote. Hapana, kuna vitu vyangu natakiwa kuvianzisha huko baadaye. Kwa hiyo, asilimia sabini nahifadhi kwa ajili ya uwekezaji wangu wa baadaye. Elfu selasini ndiyo inanifanya nandelea kusurvive, kuishi nayo.

Malengo yangu ni makubwa na malengo ya kuwa na taasisi yangu ambayo itakuwa inajiusisha na uzalinshaji na usambazaji wa asali. Asali, sio asali tu asali bora zaidi. Alafu ukiachilia iyo ambayo itakuwa na msaada kwa watu wenye mahitaji maalum ambao hawapendi kufanya kuwa na matumizi ya sukari zaidi. Na ukiachana na iyo pia, malengo mengine ni kuwa na taasisi ambayo itakuwa inatoa misada kwa vijana kupata fulsal mbalimbali na pia kuwa nyenyua wale wasiojiweza. Kwa hivyo, ayo ndo malengo yangu makubwa.

Minapenda uhalisia kama ni vitu vya hasili Basi minapendelea zaidi upepo bora upepo upepo unaraha yake Napenda upepo kuliko AC, AC apana upepo nature Unini Twaita uhalisia wa hali ya hewa kwa napendelea zaidi upepo ndo maana ata nikiwa kwenye usafiri uwaga napenda kukaa dirishani ili ule upepo upate kunipuliza katika uso wangu Napendelea upepo jamani.

Aise mimi napendelea zaidi chumbani. Chumbani kwangu, napendelea zaidi kwa sababu kuna utulivu zaidi. Ukikaase buleni, kelele za majirani kidogo zinakuwa zina kuingilia. Lakini ukiwa chumbani ni chumba ambacho angalau. Sauti za majirani haziwezi kukufikia kwa urahisi. Iyo ndo sababu kubwa Nipatulivu zaidi kuliko vyumba vingine chumbani Kuna utulivu zaidi Hata kama nikiwana mawazo nikija kukaa huku Hata tafakariyangu inakuwa niyandani zaidi niyaundani zaidi.

Ninapo itaji msaada kazini mara nyingi huwa kama ni jambo lina husisha idara yetu na naitaji msaada ilikuweza kulifanikisha basi. Nitazungumza na team yangu, juu ya ilo swala, alafu nitasaidika kweza kulitatua. Lakini kama ni swala lingine nje ya idara basi nitaenda kwa muhusika wa idara husika. Kama ni maswala ya kiuwasibu, basi nitaenda uwasibu. Hili iweze kutatuliwa. Kama ni maswala ya kitaaluma basi, nitamuona mtaaluma. Koo iko hivo. Kama ni maswala ya wana vijana, juu ya changamoto zao, basi nitajitahidi. Kama limenifikia mezani, basi nitajitahidi kuliwasilisha katika idara husika ili liweze kutatuliwa. Ndivyo navofanya.

Upatikanaji wa habari kwa sasa ni rahisi sana kutokana na hali ya teknolojia kukua kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii, habari unazipata moja kwa moja. Nainategemea ni habari zana mnagani, lakini asilimia kubwa kupitia mitandao ya kijamii, ndo chanzo kikubwa cha habari kwa sasa.

Ndiyo, baiskeli napenda kuendesha. Baiskeli ndio imenikuza, baiskeli imenipeleka shule. Na nilikuwa naendesha baiskeli, kutokea nyumbani mpaka shuleni. Tangu nikiwa shule ya upili, yaani sekondari. Kidato cha kwanza mpaka cha nne, nimeendesha baiskeli. Maana kutoka nyumbani mpaka shuleni, ilikuwa ni kilomita nne zile. Kilomita nne, kutoka nyumbani mpaka shule. Kwani imekuwa nikiendisha baiskeli miaka yote. Baada ya pale pia, majukumu ya nyumbani, kuenda mashambani ni baiskeli tulikuwa tukiendesha. Napenda baiskeli iko hivo. Napenda kuendesha baiskeli.

Neneni kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Hapa tunaweza takazungumzia kwamba mawasiliano, ndo kipaumbele. Kwa sababu unaposema nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano Kwa sababu mawasiliano yenyewe, yenyewe kama yenye, ndo kipaumbele kazini. Ili mambo yaeze kuenda sawa, ili tuweze kufanikisha yale malengo ambayo tumewekea, tumejiwekea kazini Basi mawasiliano ni ndo jambo la kipaumbele zaidi. Kwa sababu bila kuwasiliana, hata kazi haziwezi kuenda. Hili kupata wateja ni mawasiliano. Hili kukungana na wateja ni mawasiliano. Hili kufanikisha shuguli zingine zote zinazofanyika katika tasisi ni mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano ndo kipaumbele kikubwa kuriko zote. Bila hiyo mambo hayaendi jamani.

Mara nyingi watu napenda kuwasiliana nao kama ni jambo mkakati ni onane nao. Uso kwa uso. Pate kuzungumza iyo inasaidia kwa maana kwamba kupitia uso kwa uso unaweza ukawa nika fahamu kama mtu huyu yuko makini katika jambo hili au huyu ananipigia siasa katika jambo hili. Kwa hiyo, unakua, unatambua, uharisia, uko wapi, ili uweze kufanya maamuzi mazuri zaidi. Lakini kwa mambo mengine, pia unaweza nafanya kwa kutumia mawasiliano ya simu. Lakini asilimia kubwa, napendeleaga uso kwa uso. Ili niweze kumsoma muhusika.

Mimi ni mwanamke. Kama ni mwanamke basi. Kwa upande wa ndevu, sina. Kwa upande wa ndevu, sina. Na suala la kupendelea kwenyewe kuvaa ndevu. Ivi, siwezi kurijibia. Labda nilijibie kwa upande wa uwanamuke. Kwenye upande wa kupendelea kunyoa au kuvaa wigi. Labda tuseme hivo. Kabari ya kichwani miuwaga na, napendelea zaidi nywele yangu ya hasilia na ipenda nywele yangu ya hasilia kwa sababu nimejaribu mawigi nikaambiwa, ah, unaonekana kama mzee kwa hio nimejikuta napendelea zaidi kuwa na nywele yangu yenyewe ya hasilia ilivokaa, hivo, nikitokea ninini, ninasuka au nabana nywele, basi siku zina kuwa zinaenda kwa namna hiyo.

Mradi mpya wa kazi, namna ya kuanza, ninavyouwanza mimi. Kwanza nilianza kutafakari. Kipi ambacho naweza nikakianza kukifanya. Nilifanya utafiti. Baada ya tafiti, nikaona watu wengi ni wahitaji wa kile kitu. Ndipo nikaanza kukileta mdogo mdogo. Kwa hiyo, unapoanza mradi mpya wa kazi, ni lazima ufanyie utafiti kwanza. Kitu chenyewe. Uangalie wahitaji wako, wahicho wa hiyo, wa huo mradi. Sawa, ukisha watambua wahitaji wako, ufanye bajeti ya mradi wako kwa kulingana na wahitaji wa wakati huo. Ndivyo nilivyo anza. Kwa hiyo, bada ya hapo, mradi unaenda unatanuka sasa. Unahitaji uwekezaji zaidi, unahitaji muda zaidi, unahitaji. Yani, unaitaji kila kitu kwa sasa. Lakini unapo anza mradi ni lazima uwangalie ufanye upembuzi yakinifu kwamba ujue soko lako likoje. Wateja wako ni watu gani na wanapo hitaji wanahitaji vitu vipi. Hivyo. Hizo ndio njia za kuanza mradi.

Waswahili wanasema mteja ni mfalme. Kama mteja ni mfalme, basi huwa nawapa huduma katika hali ya upendo zaidi. Kwamba, akitoka, kesho atamani kurudi. Au hata baada ya masaa machache, atamani kurudi. Kama asiporudi yeye, basi ataenda kumkaribisha mwingine kwamba twende kwa Bresi. Pale, kuna huduma fulani. Tena ni nzuri sana. Kwa hivyo, huwa najitahidi kuwapa huduma iliyo bora, mpaka wanashindwa kunisahau. Mwisho wa siku wanageuka tena kuja kuihitaji.

Nimewai kusafiri mahali pazuri pekee ampapo nimewai kusafiri kwenda ni ukerewe. Kwa mara ya kwanza nilivuka maji ya ziwa Victoria kuelekea ukelewe nikitokea jijini muanza. Nilivutiwa na mandhari ya maji na namna ukerewe ilivyo zungukwa na maji pande zote. Kwa hiyo nilijaribu kufanya mizunguko ya kutoka eneo moja kwa eneo lingine bada kufika ukerewe. Yaani kila kona ukienda, ukifika mwisho wake, unakutana ni maji, ukifika mwisho wake, unakutana ni maji. Kwa hiyo kutoka ukerewe kurudi mwanza, ni lazima uende na uende upite kwenye maji. Ukitaka ukerewe, unataka uende msoma, lazima upite kwenye maji. Kwao ni kakisiwa ambako kamezungukwa na maji pande zote na ni kadogo. Ni kadogo lakini kilichonishangaza ni kwamba kalikuwa na wafanya biashara, wengi.

Ndote yangu kubwa kwa sasa ni kuwa mfanya biyashara mkubwa na kumiliki kampuni mbali mbali. Yani ni kuwakikisha kuwa ni niwe na mirija mbali mbali ambayo itakuwa inaniingizia kipato. Nikiachana na iyo, nyingine ni kuwakikisha mzazi wangu ariyebaki, anaishi katika maisha mazuri. Kumsimamia vizuri, ili aendelee kuwepo katika ulimwengu huu.

Kitu ninachopenda kufanya na familia yangu, ni kukaa pamoja. Tukiwa tumekusanyika hivi. Tunataniana, tunapiga stori za hapa na pale. Yaani, ni vurugu tu. Hizo tu ndio ninavyopenda. Tumepika, tumekula pamoja. Tumeambizana jambo fulani la kukasirishana kidogo mtu amekasirika, tumemtania akacheka tena Yaani vitu kama hivyo.